Ndiyo, mimi napenda kununua vitu kwa simu. Ni rahisi sana. Especially kwa vitu vya haraka au online deals. Si lazima uende kwa that's store kila saa. Unaweza order na cashless, na kila kitu kinakuja direct. Pia, kununua kwa simu kuna kufanya usave time na energy. Unachagua bithaa, unakompare prizes, na sometimes ukiona offer poa, unalipia kwa klik moja tu. Ni smart na convenient way ya kununua vitu, bila husttle.

Mimi napenda hali ya hewa ya kati, sio joto kali sana wala si baridi kali sana. Ile weather iko poa tu, jua iko soft, upepuo inapuliza kidogo, na mwili unafeel comfortable. Hapo ndio unaweza toka nje bila kuteseka, unafanya kazi zako, ama unachill tu bila stress. Joto kali hunifanya nichoke haraka, unatoka nje kidogo, unatokwa na jasho mob na mood inashuka. Baridi kali nayo hunifanya nijifunge sana. Na wakati mwingine, inafanya kazi ziende slow. Kwa hiyo, sipendi extremes.

Mimi napenda mbwa zaidi kuliko paka. Mbwa wakona ile vibe ya loyalty, wana kupenda bila masharti, na wana kuwaonyesha furaha yao openly. Ukirudi nyumbani kama umechoka, mbwa anakukimbilia, anarukaruka, na stress yote inaisha. Ni kama wanajua umechoka na wanataka kukuchekesha. Mbua pia wako very playful na protective. Wako ready kutembea na wewe, kucheza, au hata kukaa tu karibu yako. Unajisikia safe ukiwa na mbwa. Na pia wanakupa companionship ya ukweli. Paka nao wako poa, wakukaa na wanajitegemea sana.

Mimi hupanga kazi zangu mapema ili siku iende poa bila stress. Kwanza kabisa, ninaandika listi ya kazi zenye ni muhimu na zenye ni urgent. Hii inanisaidia nijue nianze wapi na nisichanganyikiwe na mambo mob kwa kichwa. Baada ya hapo, napanga muda wa kila kazi. Najua hii itachukuwa saa ngapi. Hii nyingine kidogo tu. Ili nisibaki nimekwama kwa kitu kimoja siku nzima. Nikimaliza kazi moja napiga break kidogo kureset akili halafu narudi kwa nyingine. Pia napenda kuanza na kazi ngumu kwanza wakati nguvu iko bado. Zile nyepesi naziacha for later. Hii inanisaidia nimalize siku nikiwa satisfied na si mchovu sana.

Mimi naboresha michakato ya kazi kwa kuangalia kile hakifanyi kazi poa. So, naanza na ku observe kazi inafanyika vipi, halafu naona wapi kuna delay ama confusion. Baada ya hapo, naleta ideas rahisi za kuboresha kama kupanga kazi upya, kutumia tools rahisi au kuongea natimu ili kila mtu aelewe roll yake vizuri. Pia napenda feedback. Nikisikia maoni ya wengine, tunapata solution poa haraka.

Mimi nachukia sana kupiga pasi nguo. Hii kazi inachukua time mob. Unatakiwa uwe careful sana ama nguo zako zitachomeka ama kuharibika. Ukianza unajikuta unasimama hapo kwa muda murefu ukipiga pasi kila jozi na bado unaona haujamliza. Pia, kupiga pasi kunachosha sana mwili. Unatakiwa kushika pasi vizuri, kusongeza nguo na kuchek kila wrinkle. Hiyo inafanya kazi iwe boring na sometimes unajikuta unacheka kwa frustration tu. Kupiga pasi ni ile kazi ya nyumba inayonichosha kweli. Siwezi kustress sana nayo, lakini ni lazima.

Kusema ukweli, siwezi kuishi siku bila teknolojia kabisa, simu, internet, na gadgets zimekua sehemu ya maisha ya kila siku, kutoka mawasiliano, kazi, hadi burudani. Ukiiondoa ghafla, itafeel kama kuna kitu muhimu kinakosekana. Unajikuta unataka kuchek simu bila hata kujua. Ni kama habit imejijenga yenyewe. Lakini pia ningependa kujaribu kuishi bila teknolojia hata kama ni siku moja. Nadhani inaweza kuwa experience poa kidogo. Ninaweza kufocus na vitu simple kama kusoma kitabu, kutembea nje, kuongea na watu face to face, au kufanya kazi za mikono bila distraction ya notifications. Akili inaweza kupumzika na stress itashuka.

Shughuli ni nayoipenda sana ni kusikiliza muziki na kuchilu. Muziki unanisaidia kupumzika na kuklia akili baada ya siku ndefu. Ninaweza sikiza nikiwa nyumbani, nikiwa nje, ama hata nikisafiri. Inapunguza stress na kuleta vibes safi. Nikisikia song nzuri, ninajikuta nimeridhika na moyo unapumzika, hata napata ideas kwa urahisi. Pia, napenda kutembea tu kidogo, kuangalia mazingira na kuwaza mawazo yangu bila interruption. Hii inafanya akili ikuwe fresh na unajikuta ume reset mood. Wakati mwingine, napiga combination ya muziki na kutembea.

Ningependa sana kujifunza programming na design za apps. Dunia ya tech imekua huge sasa na kujua coding au kudesign apps itakupeleka next level kabisa. Unaweza create apps zako ama ata uanze business online kidogo. Hii pia inakufundisha logic, problem solving na creativity. Vitu ambavyo ni useful kwa maisha ya kila siku. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kijapani. Kujua lugha nyingine kuna kupa advantage nyingi, inafungua dosi za kutravel, culture, na unaweza communacate na watu tofauti. Pia, ni skill poa kwa career, maana unaweza connect na clients au colleagues mbali mbali bila shida.

Kawaida, mimi nalala masaa sita, hadi nane kwa siku, kulingana na schedule na workload. Hii inatosha ili mwili upache rest ya kutosha na akili ikue fresh. Itafanya nishugulikie mambo na kazi ya siku bila kuchoka sana. Napenda kulala mapema kidogo usiku, ili nikuwe ready asubuhi na energized. Pia, pale siku ikiruhusu, napiga small nap pale afternoon. Hiyo inasaidia kuongeza energy na focus kwa reminder ya siku. Ukilala tu bila breaks sometimes unajikuta mchovu na mood inashuka. Pia, using rest vizuri kunasaidia health ya mwili na akili. Unakua productive na memory inakua enhanced. Hivyo, nalala masaa haya si kwa mapenzi tu bali ni strategy ya kuhakikisha siku inakua smooth na stress inapungua.

Kwa kazi yangu, ningependa kufika mbali na kuwa mtaalamu kwa kile nafanya. Nataka kufika mahali na jiamini na watu wakijua wakinitaja, wanasema huyo anajua kazi yake. Pia ningependa kupanda ngazi kupata nafasi ya juu kidogo na kuwa na uwezo wa kuongoza wengine. Si kwa kiburi, lakini ni kuleta change poa na kusaidia timu ikue. Nataka kazi yangu inipe growth, stability na respect. Na nijiskie nimefika mahali kwa juhudi zangu mwenyewe.

Ningependa kufanya mambo poa na marafiki zangu kama kutembea town kwenda cafe au kuchill nyumbani. Tukichill pamoja, tunacheka sana, tunashare story za ovyo ovyo, na sometimes tunacheza games ama kusikiliza muziki poa. Pia, napenda kutembea pwani au park pamoja na marafiki zangu. Napenda tukirelax na kuenjoy nature pamoja. Wakati mwingine, tunabeba snacks kidogo au picnic na mood inakuwa juu na kila mtu anafurahia simple moments. Hii ina build memories za kweli na unajiskia uko connected na marafiki. Na pia, napenda mara nyingine kuplan fun activities za group kama movie night, kuwatch game au kufanya challenges za mtaani. Hii inafanya vibe iwe lively, hakuna boredom na kila mtu anakuwa active.

Wakati nahitaji msaada kazini, kwanza napiga check na team au colleagues wangu, natafuta mtu ambaye anaexperience au anaweza kunielezea vizuri kile ninachohitaji. Baada ya hapo, mimi napenda kuuliza questions waziwazi bila kuogopa ama kuhisi vibaya. Ni muhimu kila mtu aelewe context, ili solution ipatikane haraka bila kumix up. Mara nyingi, pia tunafanya quick brainstorm, kila mtu anatoa idea yake, tunachanganya thoughts, na tunapata solution ambayo ni poa kwa wote. Hii inasaidia kufanya kazi iwe faster na smarter. Pia napenda kuchukua notes wakati msaada unapewa. Ili siku inayofuata nisirudie mistakes au nisitumie support bila sababu. Kwa namna hiyo, unajua kila experience inakuwa learning points.

Mimi napiga picha mara chache kulingana na 'mood' na 'vibe'. Sio kila siku, lakini nikiona 'scenery' poa, 'event interesting', au 'moment' ya marafiki ni 'special', lazima nipige 'kaphoto'. Napenda kila picha iwe 'meaningful', si tu kupiga ovyo ovyo. Pia, napenda picha zionekane natural na real. Si 'forced' au 'staged' sana. Hii inafanya 'memories' zionekane 'fresh', pale unaporudi 'kuzoom back' na kuona kila 'detail'. Wakati mwingine, napiga picha 'scenery', 'nature au architecture', ili nipate 'kuappreciate' kila kitu kidogo kilicho kuwa katika 'environment'.

Mimi ninahimiza ushirikiano katika timu yangu kwa kuencourage kila mtu kuzungumza na kushiriki ideas zake. Napenda kila mtu ajisikie comfortable kutoa opinion bila kugopa kubaguliwa au kutaniwa. Pia, napenda kusupport wengine pale wanaposhikwa na kazi ngumu au stress. Unajua ukiwa helpful, vibe ya timu inabaki poa, na kila mtu anajua kuna mtu anakuwa na nyuma yake. Mara nyingine, tunapanga small activities au discussion sessions ili kila mtu wa connect na kuelewa role ya wengine. Hii inasaidia timu work ikuwe smooth na matokeo inakuwa bora.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni bathia, muda mdogo na kazi mob. Wakati mwingine, tasks zinakuja zinakuwa mingi kuliko the given time. Na unajikuta unajaribu kubalance kila kitu kwa haraka. Hii ineza reduce quality ya kazi unafanya. Pia, miscommunication kwa team. Unapata kitu kinaelezwa vibaya ama info haijafika kwa wakati. So inafanya kazi inachelewa kidogo. Na pressure ya deadlines pia inaweza kuwa very hectic. Hasa pale kazi ni nyingi, lakini napiga push tu, napanga time poa, na nasonga mbele.

Baada ya siku ndefu, mimi hupenda kuslow down kabisa, nafika nyumbani, naacha simu kidogo, napumua deep breaths, na najarubu kuwacha stress ya kazi ibaki nje. Hii inanisaidia kureset akili kabla ya kufanya kitu kingine. Kisha, napenda kuchill tu simply kama kusikiza mziki soft, kuwatch movie au series fupi, ama kuscroll kidogo bila pressure. Wakati mwingine napika kitu light pia au nakunywa chai, hiyo inanisaidia kupumzika pole pole. Pia napenda kutembea nje kidogo au kuongea na mtu wa karibu kushare vile siku imekuwa. Kwa sababu kuongea inanisaidia kupunguza mzigo na mawazo na pia inanipea relief.

Mimi napanga wiki yangu ya kazi mapema ili nisikimbizwe na mambo katikati ya wiki. Kwanza, nakaa chini na nangalia kazi zote ninazo, zipi ni muhimu na nigani zinaweza kusubiri kidogo. Hapo ndipo na prioritize, nisianze wiki nikiwa confused. Kisha, nandika to-do list ya kila siku ama kwa note book ama kwa simu. Hii inanisaidia kujua leo na faa kufanya nini bila stress. Pia, najaribu kuacha nafasi kidogo kwa mambo ya dharura, ju si kila siku, kitu vile umepanga itaenda. Pia, napanga time ya kupumzika. Ju kufanya kazi non-stop, si poa.

Kusema ukweli, mimi napokea maoni kwa roho safi na akili open. Nikipewa feedback, kwanza nasikiliza bila kujam, juu najua si kila maoni ni yakuni down, mengine ni ya kunijenga. Na ninajaribu kuelewa mtu anamaanisha nini kabla ya kujitetea. Kama maoni ni ya kuni saidia kuboresha, nayachukua serious, na najaribu kufanya mabadiliko pole pole. Hata kama si rahisi kusikia ukweli, wakati mwingine najua inanisaidia kukuwa. Kama maoni hayako poa ama yameletwa vibaya, nachuja. Nachukua yale ya maana na ninaacha yale yenye hayani build. Si lazima kila kitu ni kubali pia.

Ndiyo, mimi nasoma gazeti mara kwa mara, lakini si kila siku. Napenda kuchek news za local na dunia, ili nijue nini kinaendelea ndo nikue updated. Hii inanisaidia pia kufanya mazungumzo na watu wa environment yangu, ama kufanya decisions za kazi na maisha ya kila siku. Pia, nasoma gazeti ili kuboresha knowledge yangu, kama articles za health, tech, business, au hata lifestyle content. Wakati mwingine, napata tips za daily life, ideas mpya, au tarifa ambazo sijui. So hii inanifanya ni kai fresh na inanisaidia kustretch thinking kidogo.

Ndiyo, mimi nimewahi kufanya yoga na nimeipenda sana. Yoga inasaidia mtu kupumzika, kustretch muscles, na kuclear akili baada ya stress ya kazi au masomo. Napende especially ya sana, rahisi na breathing exercises, zinanisaidia kufocus na nijisikie fresh. Pia inafanya mwili wangu ukue flexible na energy inakuwa iko juu. Kufanya yoga ni stress reliever na ni njia poa ya kuwa na balance ya body na mind.

Ndiyo, mimi napenda sana chakula kitamu. Napenda chakula kile ukikula inakufanya ujisikie satisfied, energized, sikula tu bila kufikiria flavor. Chakula poa kinanisaidia kucheka kidogo, kuenjoy moment, na kuboresha mood baada ya siku ndefu. Pia, napenda kuchanganya flavors kidogo. Hiyo inafanya experience ya chakula ikue interesting na fun. Wakati mwingine, napenda pia kujaribu dishes mpya, juni napenda tastes zenye ziko unique.

Utotoni, mimi nilipenda kucheza sana. Nilikuwa napenda kucheza nje na marafiki. Michezo kama kamba rede blada na kukimbizana tu bila stress. Hizo ndizo zilikuwa moments za furaha kabisa. Pia nilipenda kuangalia katuni na kusikiliza muziki, hasa jioni baada ya shule. Wakati mwingine nilikaa chini na kuchora au kuandika vitu zangu, hata kama zilikuwa simple tu.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa na impact chanya kwa wengine. Nataka kufika mahali ambapo kazi na juhudi zangu zinabakia kuwa legacy. Sio kwangu tuu bali pia kwa watu wanaonizunguka. Ningependa watu wakiniuliza ushauri au kunitaja kama mtu ambaye anasaidia na ana boresha maisha ya wengine. Pia, ndoto yangu ni kujitegemea kikamilifu, kukua na maisha stable, freedom ya kufanya vitu ninavyopenda, na sio kubaki kwenye pressure za kila siku. Ningependa kuwa na resources za kusaidia familia, marafiki na hata jamii kubwa kidogo.

Mimi natumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo. Hapo napanga files, naandika reports, research na kufanya presentations. Kompyuta inarahisisha kazi nyingi na ina save time kuliko kufanya kila kitu kwa mkono. Pia napenda kutumia kompyuta kwa burudani kidogo kama kuangalia videos kusikiliza muziki au kucheza games fupi hii inanisaidia kuoumzika baada ya siku ndefu.

Zohea nzuri nililo jenga ni kupanga mda wangu vizuri kila siku. Nilijua muda ni precious, hivyo kwanza kupanga kazi, responsibilities na activities zangu zinasaidia sana. Napanga hile list ya kazi ya priority kwanza kisha ile inaweza subiri kidogo. Hii inafanya siku yende smooth na nisaidia kubalance kazi na maisha ya kila siku. Pia, zoya hili linanisaidia kuepuka stress. Ukiwa na plan, unajuna upaswa kufanya nini na lini, hivyo hakuna confusion au pressure ya kufanya kila kitu haraka.

Kila siku, mimi natumia matatu au nganya kama njia ya kawaida ya usafiri. Ni rahisi, cheap, na unaweza kufika karibu kila location kama unajua roots vizuri. Wakati mwingine ni stress kidogo kwa traffic, lakini kwa kawaida huwa efficient zaidi kuliko kutembea ama kutumia private transport. Wakati ninakua na haraka au long distance, mimi hupiga ride na Uber au Bolt. Hii inakua poa kwa sababu ya comfort, ina save time na unaweza kufix schedule yako bila stress ya kusubiri matatu.

Mimi kwa kawaida napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu, kunyoa kunapatia mtu look safi, neat, na unajisikia confident kila siku. Pia ni raisi kudumisha usafi, si lazima kutumia time nyingi kila siku, na mtu anakuwa fresh bila worry. Kwa kazi au events, kunyoa kunasaidia kuonekana professional and tidy. Lakini pia napenda ndevu zenye zimeachwa kidogo tu. Inafanya style ina kuwapoa. Hii inaweza kuwa casual vibe pia. Ndevu mara nyingine utoa personality yenye inachangia overall style ya mtu. Lakini bado napendelea keeping it short na manageable.

Napenda kwenda madukani asubuhi mapema au jioni kidogo. Hapo unapata hakuna msongamano, hakuna stress ya crowd, na unaweza kuangaliya vitu vizuri bila haraka. Asubuhi, maduka bado yapo fresh, items zimepangwa vizuri, na service ni poa. Jioni kidogo, nipoa pia, ukiwa umemaliza kazi na mambo ya siku, unaenda unafanya shopping yako kidogo, ukiwa relaxed.

Mimi nafanya mambo kadhaa ili kupunguza matumizi ya plastiki. Kwanza, nabeba reusable bags kila ninapoenda shopping badala ya kutumia plastic bags. Pia, napenda kutumia botle ya maji inayoweza kutumika tena badala ya kununua plastic bottles kila siku. Kwa chakula, napendelea kitchen storage jars au containers badala ya plastiki zinazopotea haraka. Pia napinga kutumia straws za plastiki na badela yake napenda kutumia za metal au bamboo.

Mimi napenda rangi ya light blue au beige kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi zinanisaidia ni kufil calm na relax kila ninapo ingia. Zina vibe fresh na peaceful pia hufanya chumba huonekana special na organized. Hii ni muhimu kwa productivity na kurelax baada siku ndefu. Pia napenda touch ya green au pastel colors kidogo. Labda kwenye pillos katens au wallart. Hii inachangia vibe ya positive energy na inafanya room iyonekane lively bila kuwa too much. Napenda blending ya rangi hizi kucreate atmosphere cozy na friendly ambapu unaweza kusoma, kuchil au hata kufanya kazi kwa focus.

Mimi nangoja barua pepe marachache kwa siku, si kila dakika au kila saa. Kwa kawaida, napiga check subui mapema kabla ya kwanza kazi, ili nijue kama kuna kitu muhimu kina hitaji attention yangu. Kisha, napiga check jioni kidogo, baada ya kumaliza kazi au masomo, kuona kama kuna updates au replys ambazo zinahitaji action. Hii ina nisaidia kufocus kwenye kazi nyingine bila stress ya notifications kila wakati. Muzika.

Mimi ninasomea habari mtandaoni kwenye websites poa kama BBC, CNN na the standard online. Hapo napata updates za local na dunia, pia news za politics, health, tech na lifestyle. Hii inanisaidia kustay informed bila kusoma newspaper kila siku. Pia napenda kufollow social media accounts za news kama Twitter au Instagram kwa updates za haraka. Lakini nasomea kwa filtering ili nipate habari sahihi na useful.

Hekima moja niliyojifunza maishani ni kwamba kila kitu kina timing yake. Usikimbilie mambo, usijaribu kufanya kila kitu kwa haraka, kila hatua ina importance yake na patience ni key. Pia nimesoma kwamba kujua kusikiliza ni nguvu, kusikiliza wengine kuna kusaidia kuelewa situations vizuri, kuepuka misunderstandings na kufanya decisions sahihi. Pia, nimejifunza kwamba kushirikiana na kusaidiana na wengine kuna saidia. Kila kitu mnashirikiana pamoja majibu huwa yanakuwa very very good.

Mimi ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza na jiweka wazi ili kila mtu ajuwe role yake. Napenda kuuliza maoni ya kila mtu kwa sababu kila mtu ana idea yake na kunaweza kuwa na solution poa ambayo mtu mmoja pekee hawezi kuona. Pia tunafanya brainstorming kidogo, kila mtu anatoa idea na thoughts zinachanganyww kuona solution bora. Napenda pia kusaidiana pale mtu anaposhikwa na task ngumu ili vibe ya timu ibaki fresh na productive.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia yenye iko open na direct lakini kwa heshima. Napenda kuuliza maswali ya wazi, kuelewa watu vizuri na kuhakikisha kila mtu anasikika. Pia napenda kuandika messages au emails pale inapofaa hasa kama ni kitu cha official au detailed. Wakati mwingine, napenda kuongea ana kwa ana kwa mambo muhimu. Kwa sababu, unapata immediate feedback na hiyo ni poa.

Sukari imemwagika.

Ndiyo napiga kura, na nijukumu muhimu sana kwa kila raia. Kupiga kura kunanipa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika mamuzi yanayoatiri maisha yangu, maisha ya familia yangu, na jamii kwa ujumla. Ni njia ya kutoa sauti yangu kwa amani na kwa kufuta sheria badala ya kulalamika bila kuchukua hatua. Kupiga kura ni ishara ya uwajibikaji na kujali mustakabali wa nchi.

Mimi nahifadhi data yangu sehemu tofauti ili iwe salama na rahisi kupata. Kwanza, nahifadhi kwenye kompyuta au simu yangu, hasa files za kawaida zenye natumia kila siku. Pia, nahifadhi data muhimu kwenye cloud storage ama Google Drive au iCloud. Hii inanisaidia nisipoteze data hata kama kifaa kikipata shida. Ninaweza kuipata popote ikiwa kwa internet. Kwa data muhimu sana, wakati mwingine nahifadhi kwenye flash disk au external hard drive kama backup. Hii ni pre caution zaidi ya kuhakikisha data haitapotea.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Ninapendezwa sana na vifau au apps mpya kwa sababu zinanisaidia kufanya kazi kwa urahisi zaidi na zinaokoa muda pia. Teknolojia mpya mara nyingi huleta njia bora za kutatua matatizo na kuboresha maisha ya kila siku pia napenda kujifunza jinsi teknolojia inavyo badilika kujaribu features mpya na kuona ni ipi inanifaa zaidi. Hii itanisaidia kubaki updated na kuongeza ujuzi wangu hasa katika kazi na masomo.

Ninajihisi vizuri lakini kwa umakini kuhusu wasilisho. Mara ya kwanza, huwa na msisimuko kidogo, hasa kama wasikilizaji ni wengi, lakini nikianza kuzungumza na kuona watu wanaelewa, confidence huongezeka. Napenda wasilisho kwa sababu hunipa na fasi ya kushare mawazo, maarifa na kazi niliofanya. Pia, hunisaidia kujijengea ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu na kuboresha skills za mawasiliano.

Ndiyo, navaa miwani. Na imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Navaa hasa wakati wa kusoma, nikitumia kompyuta au kuangalia simu kwa muda mrefu. Miwani inanisaidia kuona vizuri na kupunguza strain ya macho. Kabla ya kuanza kuvaa miwani, nilikwa nahisi uchovu wa macho na maumivu ya kichwa mara kwa mara. Lakini sasa hali imeboreka zaidi. Pia miwani inanisaidia kulinda macho dhidi ya mwanga mkali na UV rays pia. Hii inafanya niwe comfortable zaidi wakati wa kazi, masomo na pia inanisaidia kufocus bila kuchoka haraka. Zaidi ya hapo miwani pia imekuwa sehemu ya style yangu.

Ningependa sana kutembelea Paris. Paris inajulikana kama mji wa mapenzi na ina mandhari nzuri sana. Majengo ya kihistoria na utamaduni wake wa kipekee. Ningependa sana kuona Eiffel Tower, kutembea kando ya mto Seine na kutembelea makumbusho kama Louvre. Pia, ningependa kuonja chakula chao, kuishi vibe ya jiji na kujifunza zaidi kuhusu historia na sanaa ya huko. Safari kama hiyo itanipa nafasi ya kujifunza tamaduni mpya, kupumzika na pia kuongeza mawazo.

Ndio navaa saa navaa saa kila siku kwa sababu inanisaidia kufwatilia musa kuwa punctual na kupanga shughuli zangu vizuri pia kuangalia saa ni rahisi kuliko kutoa simu kila wakati hasa nikiwa kazini au kwenye mkutano. Pia, napenda saa kama accessory ya style. Inaongeza neat look na ina complete outfit. Iwe ni saa ya kawaida ama ata smartwatch.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kupunguza joto na kupumzika. Maranyingi napenda kukaa ndani au chini ya kivuli ni kifungua madirisha au kutumia feni ili nipate hewasafi. Pia napenda kunywa vinywaji baridi kama maji mengi, juisi ya matunda au hata soda baridi ili mwili usipate dehydration. Kama kuna nafasi, napenda kuoga na maji ya baridi pia, au kuosha uso na mikono mara kwa mara, juu hio inasaidia kupunguza joto.

Mimi napenda filamu za action na suspense kwa sababu zinanisaidia kustay focused na kunipa excitement. Pia napenda comedy movies zinanisaidia kurelax na kucheka kidogo baada siku ndefu na inafanya mood inakua elevated. Wakati mwingine napenda pia romantic movies hasa zile zenye story ni ya deep connection na feelings za kweli. Izo zinanisaidia kutafakari kidogo kuhusu maisha na relationships.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushirikiana na watu mbalimbali na kukabiliana na changamoto za kila siku. Nimejifunza kwamba communication nzuri, patience na teamwork ni muhimu, ili kila kitu kifanyike smoothly. Pia, nimejifunza jinsi ya kubaki professional, hata pale mambo hayaendi kama nilivyo tarajia. Nimejifunza kushugulikia pressure, kuprioritize tasks na kuwa organized kila wakati.

Mimi husaidia jami yangu kwa njia tofauti. Kwanza, napenda kushiriki maarifa na ujuzi wangu kama kusaidia watoto kujifunza au kutoa ushauri kwa vijana wa mtaa kuhusu masomo na maisha. Pia, mimi husaidia kwa kushiriki resources kidogo pale inavyowezekana kama chakula, mavazi au kusaidia miradi ya community. Wakati mwingine, napenda pia kuchangia muda wangu kwenye activities za community kama kuosha mazingira, kusaidia hospitali za community au hata kushiriki katika events za kujenga awareness.

Kila asubuhi ninapoamka, napenda kuchukua muda kidogo na kupamper nafsi yangu. Kwanza, napiga stretching kidogo ili kwa kumsha mwili, kisha kuosha uso na meno, na kunywa maji ili kurehydrate mwili baada ya usingizi. Baada ya hapo napenda kuplan kidogo siku yangu kuchunguza tasks muhimu kupanga priorities na kuona ni nini kinahitaji attention ya haraka wakati mwingine napenda pia kusoma news au kuangalia updates kidogo ili ni stay informed kabla ya kuanza kazi au masomo.

Tabia ni nayoipenda zaidi kwa wengine ni ukweli na honesty. Napenda watu wawe wakweli na wasilete fake vibes. Hii hufanya mawasiliano kuwa poa na rahisi na pia hujenga trust. Napenda watu wawe respectful na compassionate, waheshimu wengine bila ubaguzi na kuwa na moyo wakusaidia. Watu kama hawa ufanya interactions kuwa positive. Napenda pia watu wawe consistent na dependable.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na convenient. Unaweza kuchunguza bidhaa, kucompare prizes, na kuona reviews kabla ya kufanya decision. Hii inasaidia kusave time na kuepuka stress ya kwenda dukani. Pia, napenda kununua online pale kuna special deals au discounts. Kwani, unaweza kupata items nzuri kwa bei poa. Kwa bidhaa nzito au za technology, online delivery pia inakua convenient sana.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo na kurecharge. Maranyingi, napiga coffee break au snack kidogo, ili nipate energy ya kwendelea na kazi au masomo. Pia, napenda kutembea tembea kidogo juu fresh air inasaidia kuclear head na kupunguza stress. Wakati mwngine, napenda kuchill nikisikiza mziki au kuangalia videos fupi, ili nipumzike akili.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya, kwanza mimi napenda kuwa friendly na open. Ninawaambia kuhusu timu yangu, roles zao na rules za kazi. Ili wawe comfortable na wawe na idea ya jinsi kila kitu kinavyofanya kazi. Pia, napenda kuwa support pale wanapohitaji msaada kama kuelewa system za kazi, tools ama workflow. Mara nyingine, tunafanya small tour au introduction kwa ofisi ili wajue environment vizuri.

Maranyingi asubuhi, napenda kula kitu kidogo, lakini chenye nguvu na kilicho balance. Kwa kawaida, na kunywa chai aukahawa, kisha chakula kama chapati, mahamri, mayai, ama toast. Hii inasaidia kwanza siku nikiwa na nguvu, ninaweza kustay alert na kuwa tayari kwa kazi. Wakati mwingine, napenda pia kuongeza fruit fresh au juisi ya matunda ili nipate vitamins. Pia napenda kuongeza smoothie au yogurt siku zingine kama snack kidogo.

Mara nyingi wikiendi, napenda kupumzika na kujirefresh bada ya siku za kazi. Mara nyingi nachill na marafiki au familia yangu, tunaenda lunch, tunakunywa coffee, au tunacheza kidogo. Pia napenda kuchill nyumbani labda nisome kitabu hivi niangalie filamu au series au kusikiliza mziki wakati mwingine napenda kutembea au kwenda kwenye activities za outdoors kama ku exercise ama picnic kidogo hivi.